Je, unapiga kura? Kwanza, mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni Je, we ni mwananchi mzalendo? Je, unapenda demokrasia? Unapiga kura kulingana na nini? Ni nini hicho kilichofanya uanze upigaji wa kura? Unapopiga kura unahisi aje? Yani, ni nini hicho kinakufanya wewe upige kura? Na hisia gani ambazo wewe uko nazo kupitia kura? Ndiyo mimi ni mimi hupiga kura kulikuwa na elections mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Na kulingana na wakati huo na viongozi wa lio kuwepo. Kwa tulipiga kura, ingawaje huwezi jua kiongozi unaye mpigia kura, hadi anapokuwa kwenye ofisi, ndiposa unajua ha, nilie mpigia kura kumbe alikuwa mzalendo, alikuwa mwena demokrasia, alikuwa mtu ambaye anapenda kutimiza ahadi zake kwa wananchi. Lakini kabla ya hapo huwezi jua yule mtu ambaye unampigia kura ana nia gani kwa nchi na kwa wananchi Kwa sababu unaeza pigia mtu kura kwa sasa na useme ha! Huyu manifesto yake ni mazuri na pia hatujasikia scandal yoyote ya mtu huyu kwa hivo wacha tumpe kiti Unapo mpea kiti, baada ya kumpea kiti, anapofika kule, anabadilika anakuwa na manifesto mengine, anakuwa na agenda nyingine. Unapata labda alisema atasaidia wanafunzi waweze kusoma kwa fisi nafuu karo nafuu. Unapata, anasema apana, siezi somesha mtoto ambaye wazazi wake bado wapo. Wanafaa wajitume kazini. Haya unapata labda alisema ataunda barabara, atafanya maisha yawe yawe yasiwe maghali jinsi yalivyo Unapata anafika kule, anapandisha bei, Anahakikisha bei ya vitu inabaki ghali jinsi livokuwa ama hata inakua vibaya zaidi Yani hawasaidi kuhakikisha policia ambazo zinawekwa katika vitu vinavyo tumika na wananchi wa kawaida Zimeangaliwa na kubadilishwa Hashughuliki na chochote Unapata mwingine, ndiyo manifesto yake yalikuwepo na anamua Acha nifanyie wananchi walionipa kazi walio nipa ofisi hii kazi Ili siku nyingine ni kihitaji kazi ya ofisi kubwa Wasiwe na roho ngumu kunirudisha kwenye ofisi. Na unapata anajituma pale pale maisha hayawaendei vizuri wananchi, anahakikisha yanabadilika anahakikisha kuwa polisia zilizowekwa kuhusu karo za shule anahakikisha amebadilisha Ili ziweze kuwa katika nafasi ambayo mwananchi wa kawaida anaweza jimudu kivyake na upigaji wa kura ni aina moja ya kidemokrasia kwa sababu Unaonyesha ni nini hicho ambacho wewe ni wewe unakisapoti. Ni nini hicho wewe kama mwananchi wa taifa hilo. Mwananchi wa county hiyo au wadi hiyo. Ni nini hicho wewe unakitaka viongozi wetu mara nyingi hureflect tabia zetu wenyewe. Kwa hivo unapata wale viongozi ambao tunawaeka wanareflect tabia zetu sisi wenyewe.

Unapendelea kusoma au kuandika, mambo zaindi ya naeweza chokana na haya ni, jewe ni mtu ambaye anandika mara kwa mara au ni mtu ambaye anapenda kusoma Ninini ambacho kinafanya uandike badala ya kusoma au usome badala ya kuandika Unapofanya hivo unaisi vipi Mimi ni mtu ambaye napenda mara nyingi kuandika unajua unapuandika kitu uwezi kisahau Lakini uwezi kisahau hata ukuje miaka zingine Unakipata pale pale ambapo ulipahandika ulikiandika na unaweza kukitumia tena Lakini kukisoma tupekeake wakati mwingine unaweza kuwa na mambo mengi kichuani unapata umesahau kitu hicho ambacho ulikisoma kwa sababu ulikiona ukakisoma pekeake na ulipokisoma labda huku tilia manani zaidi. Kwa hivo unapata, umekisahau, baada ya muda, labda wiki moja, wiki mbili, muwezi, muwaka, unapokirudia, unapata akili, akili ni muwako, umekisahau. Lakini, ukikiandika mahali, ukikiandika, ukikisahau kwenye akili, utasema, aa, kilikitu fulani niliki, nilikiandika. Wacha niende ni kangalie kilikuwa kinaongelea nini au kilikuwa kinamaanisha nini au madaya kekuu ilikuwa nini kwa sababu ulikiaandika chini ama ulikiaandika kwenye kitabu kwenye tarakilishi yako au yani malipopote tu ambapo unaweza kukiandika. Uandishi ni moja ya jinsi ambayo watu wengi uweza kujieleza unapata vitabu vingi vimeandikwa na wasani tofauti tofauti wakijieleza uandishi pia ni namna moja ya kuelezea fasi ya kijami unapata kuna vitabu zile zaadithi zinazo elezea elimu, zinazo elezea jinsi nchi, zinaishi yani zinatumika kama kio cha jamii Kwa hivo ukikiandika unapata inakua raisi vizazi vijavyo viweze kuelewa zaidi kuhusu jamii yao kupitia historia ilioe kwa chini Kwa hivo uandishi ni kitu cha maana sana ni kitu ambacho hakiwezi one kana tu hivi hivi kwa sababu hujui kitu ambacho umekiandika leo mtu mwingine aneza kukisoma kesho na kieze kumusaidia hata kama utakume muambia niliandika kitu mali fulani Alaweza kuwa shuguli zake na akipate na aseme kume kuna watu kunje wanaeza peana Mimi ni mtu ambaye napenda mara nyingi kuandika Unajua unapuandika kitu uwezi kisahau Lakini uwezi kisahau hata ukuje miaka zingine Unakipata pale pale ambapo ulipahandika Ulikiandika na unaweza kukitumia tena Lakini kukisoma tupekeake wakati mwingine unaweza kuwa na mambo mengi kichuani unapata umesahau kitu hicho ambacho ulikisoma kwa sababu ulikiona ukakisoma pekeake na ulipokisoma labda huku tilia manani zaidi. Kwa hivo unapata, umekisahau, bada ya mda, labda wiki moja, wiki mbili, muwezi, muwaka, unapokirudia, unapata akili, akili ni muwako, umekisahau. Lakini, ukikiandika mahali, ukikiandika, ukikisahau kwenye akili, utasema, aa, kilikitu fulani niliki, nilikiandika. Wacha niende ni kangalie kilikuwa kinaongelea nini au kilikuwa kinamaanisha nini.

Je unapenda kusafiri na ramani au gps kwanza mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni kwanza ramani ni nini na gps ni nini Unapenda kutumia gani na ni kwanini unapenda kutumia ramani au gps ni ulianza kutumia lini na kuna ni nini ubora wa moja kushinda nyingine Mimi na mara nyingi napenda kutumia GPS Hapo nyuma nilikuwa natumia ramani Lakini nilibadilisha nikaanza kutumia GPS Ramani tunasema Google Map ni Map Ramani ni Map Kwa hivo, nilianza kutumia GPS kwa sababu ya ile ukamilifu, yani accuracy yake, ikoju. Ukiangalia GPS, kama unaenda mali fulani, ukiyelezea unakoenda, inakupa direction ya kule unakoenda bila tashushi yoyote. Lakini ramani una mara nyingi nilikuwa natumia ile ya tunasema Google Map na ilikuwa ramani unapofika mahali kama aujui kuisoma vizuri unapata unaweza potea raisi Kwa sababu inaonyesha tu kule ulikotoka unakoenda na hizi njia za katikati inaonyesha ndiyo lakini hayonyeshi hivo vitu vyote ambavyo unaitaji kufiona jinsi google map jinsi gps inafanya gps tuseme unataka kuenda mjini na ukokijijini itakuelezea kila kitu ambacho unafa kukijua Unapokuwa ukielekea kule mjini Inakikisha, inakuambia Unapofa kusimama Unapofa kutana Inakuelezea yani kila kitu Ili usipate chances za kupotea Mimi sema ukweli nilipokuwa nikitumia ramani Maranyingi nilikuwa napata nimeenda kule ambako usifai kuenda Yani nimepotea mara nyingi nilikua napotea kwa sababu unafika mahali hawelewi unafaa kuchukua njia gani uache gani kwa hivo unapata nilikua napitia njia nyingi ambazo na najikuta nimeenda njia ambayo sifai kuenda kwa kutumia ramani. Lakini tangu nianze kutumia GPS, GPS wajua ni moja ya kiteknolojia ambayo imetokea na teknolojia sote tunajua ni kitu ambacho kinasaidia wengi sana kwa njia tofauti tofauti. Kwa hivyo unapata GPS inakupa zile direction unazoitaji kwa ukamilifu. Yani inakikisha kuwa yani ata kama bado hujanza safari tiari umeona unakoenda. Inakua ni raisi kujua vile ambavyo unafa kutembea ili ufike kule ambako unaenda. Kwa hivyo GPS ni kitu ambacho kinanipa ule ile hisia ya ukamilifu yani naisi kuna mtu ambaye ananisaidia katika safari hii ambayo nimeamua kuenda na sijui ni wapi. Lakini GPS siyo mtu sote tunajua ni teknolojia lakini kuna kale kuna ile isia ambayo hua inanipa naona ni inanisaidia sana yani kule ambako nataka kuenda.

Eleza chumba chako, chakulala. Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni. Unaweza tuelezea ukubwa wa chumba chako. Je ni kikubwa au ni kidogo. Uliweka rangigani kwenye kuta. Na pia unaweza tuelezea kitanda chako kina toshana vipi. Unapenda kitanda kikubwa au kidogo. Unaweza pia tuelezea ni nini ambacho unakiona unapotazama kwenye dirisha halafu pia ni kitu gani unachokipenda zaidi kwenye chumba chako chumba changu Chumba changu cha kulala ni kikubwa Sio kikubwa na sio kidogo yani kina nafasi ya kutosha kitanda na vitu vingine kama nguo na viatu ndio. Nilieka rangi ya cream white kwenye chumba changu cha kulala. Kwa sababu nilikuwa nataka ile ile wepesi wa nyumba. Wajua cream white inakuanga na ile warm. Tunasema ni warm color. Kwa hivo niliweka colour hiyo kwenye ukuta na kwa ceiling wameeka kwa uko juu kumewekwa ceiling inayo ya nyeupe ya nyeupe yani white. The ceiling iko katika colour ya white. Alafu chini kumewekwa tiles na ninapotazama kupitia dirishani mwangu naona majengo mengine tofauti tofauti kuna miti karibu pia na pia kuna barabara na pia kuna maduka hapo mbele na watu ufanya biashara. Yani mimi nakaa karibu na mahali ambako biashara hufanyika sana na pia mara nyingi ninapotazama kwenye dirisha Wakati wa asubuhi naona dua jua linapoanza kung'aa na jioni huwa naona linapoenda kutua upande huu mwingine wadirisha Kwa sababu ninamadirisha mawili katika chumba changu cha kulala Alafu, ninapotazama chumba changu, kitu ambacho kinanipendeza zaidi ni jinsi ambavyo kimepangwa, kimepangwa vizuri na pia rangi zilizopakwa ni rangi za kupendeza ukiangalia kwenye madirisha zile pazia zinazo zimewekwa pia nizakupendeza yani we ukija kama mgeni utaona chumba hiki kinapendeza sana alafu pia hali ya usafi mimi napenda chumba changu kikiwa safi kwa sababu kwa hivo mimi huhakikisha kuwa nafanya usafi wangu karibu kila mara kwa sababu Sitaki kupata ile hewa iliyo jaa Wakati mwingine unapoenda kwenye chumba kilicho kichafu Unapata kuna ile tunasema stuffiness Lakini kwa chumba changu unapoingia unapata kuna ile hewa safi na pia unajua niko karibu na miti Kwa hivo hewa safi sio kitu ambacho lazima nipigane ndipo nipate ni kitu ambacho nakipata kwa urahisi kwa sababu ya manthari ambayo ninaishi Alafu pia ukutani nimeeka picha kadhaa zangu na za vitu ambavyo nazipenda Kwa hivo ukija unapata karibu kila kitu kiko kwenye chumba changu na kimepangwa vizuri sana.

Chakula gani unachokipenda kula jioni? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni kwa nini unapenda chakula hicho? Chakula hicho ni wewe huwa unakitayarisha au unaenda unanunua kilichotayarishwa tayari. Chakula hicho kinatayarishwa kivipi? Unapokitengeneza chakula hicho huwa unahisi vipi Mimi chakula ambacho napenda kukila juoni mara nyingi ni wali Napenda wali sana ni chakula ambacho nakipenda kwa sababu huwa nakipika katika hali zote Naweza kukipika kama wali mkavu yani ule mweupe na nikuwe na kitoweo cha nyama au mboga zingine zile au naweza pika kama pilau yani napenda wali kwa sababu huwezi boeka kupika chakula hicho ni chakula ambacho, ukikitayarisha kwa njia inayofaa, huwezi pata kimekushinda kupika au kukila. Mi hupika chakula hicho mara kwa mara kwa sababu ni kitu ambacho nimezoea tangu nianze kuishi pekeangu. Na mara nyingi huwa nahakikisha vitoweo vyake niko navyo kwa nyumba ili ninapo anza upishu wangu inakuwa ni rahisi kupika. Ni chakula ambacho mara nyingi napenda kujipikia kwa sababu unajua saa zingine ukinunua chakula ambacho kishapikwa waeza pata mtu huyo. Amekipika ndiyo kwake anaona kiko sawa Lakini kwako wewe haujazoea jinsi ambavyo chakula hicho kimepikwa Kwa hivyo unapata badala ya kukuwa na yale manunguniko ya Mbona sasa hiki chakula kiko hivi mara nyingi mimi hujipikia chakula changu Ndiposa niweze kukipika kwa ile njia ambayo mimi mwenyewe napenda na kiweze kukuwa na ile test ambayo mimi ninataka kiwe kama napenda kikipikwa kwa kitoweo fulani napenda niweze kujitayarisha mapema ili niweze kupika chakula hicho kwa njia ambayo mimi napenda mwenyewe Ninapopika chakula hiki mara nyingi huwa na furahia sana kwa sababu ya jinsi ambavyo nakipika Mara nyingi huwa napenda kujaribu resipe tofauti tofauti ya chakula hiki Kwa sababu watu tofauti tofauti katika nchi tofauti unapata wanakipika kwa njia tofauti tofauti na kwa sababu ni chakula ambacho nakipenda huwa napenda nikijaribu kwa resipe tofauti tofauti Kwa sababu ukienda Kenya unapata wanapika tofauti Ukienda kule Nigeria unapata wanapika tofauti Ukienda kule kwa wasomali wanapika tofauti Kwa hivyo huwa napenda kujaribu recipe tofauti tofauti ya chakula hiki ili niweze kujua jinsi ambavyo naweza kukipika kikakua kitamu Zaidi kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda Kwa hivyo ni kitu ambacho hata nikijaribu Sioni ikikuwa ni kama hasara Nahisi tu niko sawa na naendelea kujifunza jinsi ya kukitayarisha tofauti tofauti na pia familia yangu huwa wanapenda Nikiwatayarishia chakula hicho kwa hivyo Nikijifunza risipe tofauti tofauti huwa najua Mwisho wa siku nitaenda kuwapikia na pia wao waweze kujaribu risipe hiyo.

Ulikuwa unapenda kufanya nini ukiwa utotoni? Mambo zaidi yanayoweza kutokea ni nini hicho ambacho ulikuwa unapenda katika utotoni mwako. Uli je we ni mtoto ambaye ulikuwa mkubwa uki. Ulikuwa peke yako ama kulikuwa na wengine. Maisha yako ya utotoni ya likuwa aje. Je, ulipendelea maisha yako ya utotoni au la. Mimi mara nyingi nilipokuwa utotoni nilikuwa napenda mchezo sana. Nilikuwa napenda kucheza na wenzangu. Niliishi na nyanya katika utotoni muangu. Kwa hivo kulikuwa na wale watoto wengine pale nyumbani na pale kijijini pia. Kwa hivo mara nyingi mimi nilipokuwanaamka, nilikuwa naenda na osha uso kama kawaida, alafu naenda na kunywa kiamsha kinywa, alafu mimi uyo napeleka vimbo vyangu kule nyuma, alafu na naenda kucheza. Mara nyingi hapo ni kabla tuanze kuenda shule Nilikuwa napenda kucheza sana Hata bada ya kuenda shule Bada ya kufanya shuguli zangu Ningekuja niende ni tafute marafiki zangu niweze kucheza Baada ya kufika hapo miaka 9-10 Nilianza kujifunza kazi mbali mbali pale nyumbani Kwa sababu nilikuwa naishi na nyanya na wakati mwingine unapata nyanya Kuna vitu wambavyo hawezi fanya kwa hivo unapata inabidi tu hata kama we bado ni mdogo inabidi umeanza kujifunza kufanya vitu pale nyumbani kwa sababu sipo vifanya vitakuwa tu hivo kwa sababu hawezi fanya shuguli nyingi pale nyumbani na kufikia hapo miaka tisa kumi hali ya kucheza ikanza kupungua kwa sababu ilifasa sasa nianze kumakinika nianze kusaidia nyanya pale nyumbani Lakini bada nilikuwa nacheza lakini sio sana kama kitambo Kwa hivo nikajifunza shughuli nyingi mbali mbali mbali pale nyumbani na nika weza kujua jinsi ya kupika kuenda maji kwenye mto Kwa sababu mto wetu likuwa mbali na nyanya hangewezakuenda Kwa hivo tulikuwa tunaenda mimi na rafiki zangu Tunaenda bada ya kuenda shule, tunaenda mtoni, tunaweza kuchota maji, tunaleta nyumbani. Na ivo ndivo tuliweza kuishi. Siezisema utotoni mwangu niliishi maisha mazuri sana. Niliishi maisha ambayo. Sio mazuri, sio mabaya kwa sababu mara nyingi nilikuwa nagonjeka katika utotoni mwangu. Ni afya yangu haikuwa nzuri sana kama ya wale watoto wengine na ivo yani niliishi yani kama ule mtoto ambaye Yani hauna hile furaha sana kwa sababu utacheka leo kesho na muka unasikia Haa alienda ospitalini na jarudi mambo yaliaribika alipoteza fahamu Ivo ivo hiyo ndilikua desturi yangu Kwa hivyo nikiweza elezea kusu utotoni mwangu Yani wakati mwengine adi nahisi kulia Kwa sababu sikuwai ishi yale maisha watoto wengine wanaishi yale ya kukosa kuenda ospitali kila mara Mi nilikua naenda karibu kila mara Kwa sababu ya afya yangu Lakini nilipoendelea kukua mkubwa Sijaenda ospitali ni sitena kama jinsi nilivokuwa nikienda nikua mtoto.

Unajenga mausiano vipi na wafanyikazi wengine? Mambo yanayoweza tokana na haya ni jee unausiano upi mausiano iepi na wafanyikazi wengine? Jewe ni mtu wakupenda mausiano mazuri na wafanyikazi wengine Unafanya aje kwakikisha kuwa mausiano yako na wafanyikazi wengine pale kazini yako sawa yani ni mazuri Mimi kwanza mausiano mazuri katia wafanyikazi ufanya kampuni au kazi kufanyika vizuri na mausiano yanapokuwa mazuri kusaidiana inakua raisi pale kazini Kwa hivo moja ya mbinu ya kujenga mausiano mazuri na wafanyikazi wengine pale kazini ni kuhakikisha shuguli zinafanyika kwenye timu ni ukifanya shuguli kwenye timu unapata watu wanaweza kufanya shuguli kwa kusaidiana Kutuseme umeka watu fulani katika timu A watu watimu A watakikisha kuwa shuguli ambaye walipewa imefanyika vizuri na matokeo yamekua mazuri Ukilinganisha na kufanya shuguli mtu peke yake peke yake unapata watu wanajitenga na ukijitenga kazini tunasema utengano ni udhaifu Kukikuwa na utengano pale kazini unapata shuguli zinadorora zinenda pole pole wakati muingine Kwa sababu unapata mtu hajui kitu lakini hata sema hajui hata kinyamazia na hivo muda unasonga Wakati ambapo kukikua na makundi ya kufanya shuguli fulani unapata katika department hiyo wanakikisha kuwa kabla siku fulani iishe tukue tumefikia kiwango hiki Kwa hivo kufanya kazi katika vikundi kwa kazi mara nyingi unapata ni madepartment Unapata department hili likona kazi fulani department hili nila kazi fulani Kwa hivo unapata watu katika kila department wanafanya kazi kulingana na jinsi ambavyo kumepeanwa. Pia unajua mausiano mazuri hutokeana na kusikiza kile ambacho mwenzako anafa kukisema. Wakati mwingine unapata vita vinatokea kwa sababu fulani ya kusikiza maoni ya mwengine Ukisikiza maoni ya mtu mwengine na uyaheshimu Unapata unaweza kuelewa na kuona mtizamo wake mbona unatokea upande huo Ukikuwa mtu ambaye hausikizi maoni ya watu wengine unapata mnakosana uraisi Lakini ukisikiza maoni yake, hata hakikua kimakosa, mwisho oe ananza kuona, anasema, ah, by the way, fulani, ah, nilikuwa naona hivi, lakini naona hivi venye nilikuwa naona, siyo sawa, tuwede na mtazamo, wako, na hivo, kazi inakua nzuri, mausiano yanakua mazuri kazini. Kitu ingine ni heshima. Heshima ni kitu chamana sana pale kazini. Kuna wadogo, kuna wakubwa. Wote wakieshimiana inakua raisi kufanya kazi. Kwa sababu uwezi pata mizozo zinazotokana na kuto heshimiana pale kazini. Mara pia kitu kingine ni kuakikisha kuwa kila mtu anafanya kazi yake vizuri kama sio kazi ya kimakundi Unaakikisha kuwa kazi yako umeifanya kwa muda ambao unafa Kuhili kutokuwa na yale migogoro inayatoka na kati ya mkubwa na mdogo wake.